Sherehe yangu ya kupendezwa, ni siku ya kuzaliwa. Mimi huwa nasherehekea siku ya kuzaliwa kila mwaka. Na hiyo ndo sherehe ambao naipenda zaidi kwa sabu huwa namshukuru mungu kwa kunileta duniani. Mpaka sasa niko hai. Hivo kila navoongeza mwaka huwa na sherehekea, na hiyo ndiyo sherehe yangu ya kupendezwa zaidi kuliko sherehe zote, ukiacha harusi, kipa imala, na sherehe nyingine zote. Mimi sherehe yangu ya kupendezwa ni siku ya kuzaliwa, sherehe ya siku ya mfanano wa kuzaliwa au birthday kwa kiingeleza. Hiyo ndo sherehe yangu ya kupendezwa zaidi kuliko sherehe nyingine zote. Wengine huwa wanasherehekea harusi, ndo sherehe zao za kupendezwa zaidi, mtu mwingine akinunua gari, nyumba, huwa wanasherehekea. Lakini mimi sherehe yangu kubwa zaidi katika maisha yangu ni siku ya kuzaliwa. Huwa namshukulu sana mamangu wa kunileta duniani salama, na amezidi kunionyesha mapenzi ya ambayo yamezidi kipimo kuliko mtu mwingine yeyote ambae kunipenda katika dunia hii. Hivo katika sherehe yangu ya kuzaliwa labda ni lazima nimzawadie mamangu zawadi yoyote. Kitu chochote kama asante kwa ajili ya kunilea toka nimezaliwa mpaka sasa. Hivo sherehe yangu ya kupendeza zaidi, ni siku ya mfanano wa kuzaliwa.